Mimi napenda sana kusoma vitabu vya fasihi hasaa riwaya na hadithi fupi, zinazogusia maisha ya jamii, changamoto za kijamii na maswala ya maadili. Pia hufurahia kusoma vitabu vya kielimu, hasaa vinavyohusu lugha, fasihi na elimu kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa kina na kupanua uweleo wangu. Mara kwa mara, pia nasoma vitabu vya historia na falsafa.

Diho, nimewai fanya kazi ya kunjitolea. Nilijitolea kusaidia katika shughuli za kijamii kama kusaidia wanafunzi katika masomo ya kushiriki katika mipango ya kusaidia njamii. Ilikua uzoefu mzuri sana kwa sababu ilinipa nafasi ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo. Na ilinifudisha umuhimu wa kushirikiana na kujali watu wengine.

Mimi kila siku hutumia WhatsApp sana kwa sababu napenda kuwasiliana na familia na marafiki. Pia mara kwa mara, ninaangalia YouTube kwa video za burudani au elimu. Siku hizi pia napenda kutumia mpesa app ili kulipa huduma au kuangalia salio langu. Kwa hivyo, hizi ndizo programu ambazo siwezi kuishi bila kuzikagua kila siku.